Niambie kuhusu filamu yako unayopenda. Filamu yangu ambayo naiependa inajulikana kama vile Game of Thrones. Game of Thrones ni filamu ambayo ni action kutoka mwanzo hadi mwisho na nakumbuka siku ya kwanza kuiona filamu hiyo ilikuwa mwaka wa 2012. Ni filamu ambayo inaleta hamu sana na mtu ambayo napenda katika ile filamu ni jamaa inajulikana kama vile John Snow na ningependa kuiona mara tena na tena.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu. Timu yangu ambayo naipenda ya mpira wa miguu ni timu ya pale uingereza timu inayojulikana kama vile Arsenal. Ni timu ambayo naipenda sana. Iliweza kushabikia mwaka wa elfu mbili na kumi ambapo basi niliweza kuitambua timu ile na nakumbuka mchezo wa kushangaza ambapo tuliucheza basi ilikuwa ni katika last season ambapo. Tulikuwa tunacheza na timu ya bonamboe. Tulienda sare ya tatu kwa tatu. Ulikuwa mchezo ambao ulikuwa wa kushangaza sana. Ivo basi ni timu ambayo naipenda. Na mchezaji ambaye nampenda katika timu ya Arsenali. Ni mchezaji mshambuliaji ajulikanaye kama vile iokoles. Ni timu ambayo ninaipenda sana inaposhinda.

N inini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele kazini kwa mawasiliano basi ni heshima ama maneno ambayo yanatoka kinywani mwako unapongea na mtu Ejugi kama ni kiumbe ama ni jamaa ambaye amekuzidi umri, ama mnatoshana umri ama awe ni mdogo basi maneno ambayo utakuwa unaongea pale Basi ndio yanapewa kipaumbele ili basi pakowe pakawe na heshima ambayo basi ni maneno ambayo hayataudhi mtu mwingine.

Somo gani la science unalolipenda? Somo la science ambayo nalipenda ni somo la biologia. Napenda sana biologia kutokana na yale maneno yake ambayo ni matamshi ambayo yanachanganya sana lakini basi yana maana mingi sana. Unaona kama vile botani, maneno kama vile zologi ni maneno ambayo basi yana maana mingi sana unapozama ndani zaidi ya zaidi yale maneno. Hivo basi napenda science sana ya biologi.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Mwaka mpya nausherehekea kwa kuwemo na marafiki zangu ama familia yangu ikiwemo ni sehemu za starehe ama sehemu zingine za mbalimbali kama nchi za nje. Ni sherehe ambayo naipenda sana kusherehekea kwa sababu ni vitu mpya ambavyo unaviandaa kuvifanya Ivi ambavo haukuweza kuifanya hapa mbeleni vitu kama vile hujulikanao kama vile malengo ambayo unayapanga katika mwaka mpya basi Ivo basi inafaa unajumuisha familia na marafiki na kueleza wote ambao mipango yako yote ambayo unayapanga kufanya katika mwaka mpya.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wachumba? Rangi ambayo naipenda kwa ukuta wa chumba ni rangi ya ina ya cream, ambayo ni rangi ya maziwa maziwa, ni rangi ambayo basi hata pale utakapoakisha taa, basi unapata macho yako hayaumizwi, na kitu ambacho kijulikanacho kama hili reflection. Ni rangi ambayo naipenda sana kwa sababu pia haileti ile mihemko sana pale chumbani ama vila kuna za tunaposema kwa kimombo basi haishout ni rangi ambayo imetulia na rangi ambayo naipenda sana rangi ya krimu ama rangi ya maziwa maziwa.

Je unapenda kulima bustani? Ndiyo unapenda kulima bustani. Unapenda kulima bustani ili basi niweze kweka mimea, tafauti, tafauti. Mimea ambayo inatoa maua mazuri, mazuri. Ivo basi napenda kulima bustani sana. Kwa sababu pia ukiwa na bustani basi unaileta ile latha flani katika kompo ndi yako ama latha flani katika pale nyumbani. Kwa ivo basi napenda sana kulima bustani.

Ndio nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki. Ndiyo nimewahi kuenda tamasha la mziki. Mojawapo tamasha ambazo nimawahi kudhuria ni tamasha la bendi moja hapa Kenya. Lijukinalo kama vile sauti sol. Ni binti ambalo basi la mziki mitamu sana na basi wanapocheza. Unapata kufurahia. Unatamani sana sana ili ufanyike kila wakati na kila muda basi. Basi napenda sana kushiriki kwenye matamasha ya mziki.

Jee, unaifadhi kitu cha thamani, ndiyo naifadhi vitu vya thamani Kitu cha thamani ambacho nakihifadhi sana Basi, ni vitu ambavo kama vile nguo ambazo niliachiwa na babu yaangu ni nguo ambazo basi nazihifadhi sana kwa sababu ni nguo ambazo zinanipa historia fulani, napenda sana kuziona.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyakazi wengine? Mahusiano yangu na wafanyikazi wengine kazini Basi nayajenga kwa kuwa na usawa katika kila mtu na kuwapa heshima na pia kuwasaidia kwa jambo lolote ambalo wanalihitaji kama ninao uwezo Hivyo basi kufanya hivyo basi inafanya basi naweza kujenga mahusiano mazuri sana na wafanyikazi wengine kazini.

Niambie kuhusu rafiki wako wa karibu. Rafiki wangu wa karibu basi ni rafiki jamaa mmoja ambaye tumekua marafiki zaidi ya miaka kumi ni. Jamaa ambaye tulipatana pale shuleni na pia tulikuwa majirani sana pale nyumbani. Na mambo ambayo tulikuwa tunafanya zaidi basi ilikuwa mambo ya kwenda mawindoni. Ambapo kila wakati tulikuwa tunaenda mawindoni sana sana na yeye. Na ningependa sana kuhusisha marafiki wangu ama rafiki huyu. Katika vitu vyangu vingi ambavyo nafanya basi hivo basi ni rafiki wangu wa maana sana ama rafiki wa dhati.

Mafunzo gani ya kazi ya imekusaidia zaidi? Mafunzo ya kazi ya ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya first aid. Mafunzo ya first aid basi yameweza kunisaidia zaidi ila si mimi pekee yangu bali kusaidia watu ambao na majeruhi madogo madogo hivo basi na kukua maisha kutokana na uwezo wangu wakujua mambo ya first aid.

Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Chuma ambacho nakipenda nyumbani basi ni chumba changu cha kulala. Ambacho ni chumba ambacho ni changu mwenyewe nakipenda sana kwa sababu ni mahali pangu pa kutulia. Pale ambapo nahisi basi nimechoka sana ama nina mawazo mingi basi napenda sana kwanda pale chumbani kwangu na kutulia. Na nahisi vizuri sana wakati napofika pale chumbani kwangu na kutulia.

Kinywaji gani unachokipenda kunywa asubuhi. Kinywaji ambacho nakipenda kunywa asubuhi basi ni chai ya maziwa. Chai ya maziwa ni chai ambayo imepikwa na sukari na majani na maji na maziwa pia. Ni chai ambao naipenda sana kunywa asubuhi kwa sababu inanipa nguvu, inanipa ule msisimko na unanipa hamu ya kufanya kazi na inayonipa nguvu mingi sana.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Changamoto ambazo unakutana nazo kazini ni changamoto ya njaa. Sana sana pale kazini basi hatuna chakula na hatuna maduka ambayo basi yanaweza kupa chakula. Hivo basi kama hujabeba chakula basi itakuwa changamoto mingi sana na basi utaweza kupata ubao mwingi sana. Hivo basi changamoto ya njaa ndo changamoto ambayo nakutana nayo sana kazini.

Je, unapenda kula samaki? Ndio, napenda kula samaki sana kutokana na manufaa ambayo samaki basi. Inaleta katika mwili ikiwemo virutubishi ambao samaki inavyo. Na samaki ambaye nampenda sana ni samaki aina ya kambare. Ni samaki wakubwa kubwa ambao basi wanamashavu pale kwenye kichwa ni samaki ambayo basi wanamanufaa mengi sana unapowala.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku mazoezi yangu ya kila siku ambao zoezi ambazo kwanza nalipenda sana ni zoezi la kukimbia Napenda sana kukimbia masaa ya asubuhi na masaa ya jioni na ni kila siku ambapo basi naeza kukimbia na nahisi vizuri sana wakati napokimbia Basi inanipa nguvu ni inanipa freshness flani katika akili. Hivo basi napenda mazoezi ya kukimbia.

Harufu gani unayopenda? Harufu ambayo nayopenda ni harufu ya mvua inaponyesha. Baada ya vumbi kuweo kututoka pale chini, ambapo inakuja juu basi ile harufu fulani basi inanipa mvuto flani. Na ukumbuke kwamba basi mvua ina manufaa mengi sana. So wakati mvua inaponyesha basi napata kufurahia sana kutokana na ile harufu ya mvua.

Unapendelea kusoma gazeti au habari ya mtandaoni napendelea kusoma habari ya mtandaoni kusababu basi sihitaji vitu vingi sababu Naitaji tu rununu yangu na bandles kidogo na basi napata napata bari zote ambazo na zita Jile kia kilizingatia kwamba basi magazeti ni vitu ambayoyamepitwa na wakati ivyo basi napenda kusoma habari zangu mtandaoni.

Jee unagawaya takazako la sigaawi takazangu kwa sababu basi naisi ya kwamba napo gawa basi ni kuaribu mazingira hivo basi ndeeka taka zangu pamoja alafu ndangoja ile siku amazo zinakuja kuchukuliwa pamoja na kwa lori Vobasi hivyo ndo wapo navofanya takazangu ila sigaawi takazangu.